Aliyenifundisha jambo muhimu maishani ni mama yangu, alinifundisha kitu ambacho hadi leo nahisi kama mwanga wa ndani. Mtu si kile anachoonyesha wakati mambo ni mazuri, bali kile anachofanya wakati mambo ni magumu. Alikuwa na tabasamu ambalo lilikuwa linafunika maumivu yake. Na mara nyingi alinifundisha kwa vitendo badala ya maneno. Kila wakati mambo yaliburudika yeye ndiye alikuwa wa kwanza kusema tulia, fikiria, alafu chagua kilicho sahihi si rahisi.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Jambo la kwanza la kufanya ni kuongelesha jamii kuwajulisha madhara ya plastiki. Na jinsi ya kupunguza. Halafu jambo la kwanza nitakachofanya, ni kufanya usafi wa hizi plastiki. Halafu kuwaeleza kuwa tunafaa tutumie chupa ya maji ya kudumu jambo la pili ni kubeba mfuko wa kitambaa dukani. Alafu pia kufanya uchenjuaji, yani recycling wa plastiki kwa usahihi.

Mimi napendelea kutumia AC kwa sababu inanisaidia kupunguza joto kwa haraka hasa wakati wakiangazi. Alafu, AC inanifanya nijisikie vizuri na ninakuwa na mazingira mazuri yakufanyakazi bila kusumbuliwa na joto kali. Pia AC inaweza kudhibiti kiwango cha baridi au joto kulingana na ninavyo taka hivyo inanipea faraja zaidi kuliko kutegemea upepo wakawaida ambao mara nyingi hubadilika.